Kwa sasa najihusisha na kujifunza na kusaidia watu kupata maarifa hasa katika masomo na utatuzi wa changamoto mbalimbali nilichanganua. Nilichagua mwelekeo huu kwa sababu napenda kujifunza mambo mapya na kushiriki ujuzi na wengine. Kitu ninachokipenda zaidi ni kusaidia mtu kuelewa jambo lililo mchanga.

Ninasomea habari mtandaoni kupitia tofuti rasmi za habari magazeti na mtandaoni na majukwa ya kitaalam yanayo aminika. Pia hutumia mitandao ya kijamii kuangalifu hasa kufuatilia akaunti za vyombo vya habari vina vyo aminika ili kupata tarifa za haraka.

Na kumbukumbu nzuri za shule hasa za wakati wa kushirikiana na wenzangu darasani kufanya kazi za makundi na kusaidiana kuelewa masomo pia nakumbuka furaha ya kufaulu mtihani baada ya maandalizi pamoja na walimu waliokuwa wanatia moyo na kunifanya nijiamini zaidi.